Mahusiano yangu na wazee wangu ni ya karibu ya heshima na yenye upendo mkubwa kwanza kabisa na wadhamini sana Kwanza kabisa na wadhamini sana wazee wangu kwa sababu wao ni chanzo cha hekima maadili mema na mwelekeo wa maisha nimejifunza mengi kutoka kwao hasa kuhusu nidhamu, uvumilivu, bidii na heshima kwa watu wengine. Mara nyingi wanaponishauri nachukua maneno yao kwa uzito kwa sababu yametokana na uzoefu wa maisha waliopitia. Pili, mahusiano yetu yanajengwa juu ya mawasiliano ya mara kwa mara. Napenda kuzungumza nao kuwauliza hali zao na kusikiliza hadithi zao za zamani. Hii inasaidia kuelewa historia ya familia na kunipa moyo ninapokutana na changamoto Wakati mwingine tunacheka pamoja tunashirikiana kimawazo na hata kujadili maswala ya sasa ya maisha Tatu, ninaonyesha mahusiano mazuri kwa vitendo husaidia pale wanapohitaji msaada kuwaheshimu katika maamuzi yao na kuwa karibu nao kihisia, ninajitahidi kutokua na jibu la hasira Nadharau hata panapotokea tofauti za maoni kwa sababu naamini heshima kwa wazee ni msingi wa utu. Kwa ujumla mahusiano yangu na wazee wangu ni ya dhamani sana yanaimarisha maadili kunipa utulivu wa moyo na kunifanya nijivunie malezi niliyoyapata nachukulia kama baraka kubwa katika maisha yangu.

Uraibu wangu wa kahawa na chai ni wakawaida lakini ninapenda sana hasa sehemu ya kunipa nguvu na utulivu wa akili kwa upande wa chai. Hii ndiyo ninayoipenda zaidi kuliko kahawa. Mara nyingi hunywa chai ya asubuhi kabla ya kuanza shugli za siku. Huandaa chai kwa kuchemsha maji, kisha naongeza majani au teabag. Na baada ya hapo, naweka maziwa kiasi. Kiasi ni nachopemba. Maramingi naongeza sukari kidogo siipendi iwe tamu sana. Wakati mwingine, hasa kama kuna baridi na jisike kuchoka naongeza tangawizi au mdalasini na kuongeza ladha ya kunipajoto mwilini. Kuhusu kahawa na ikunywa marachache hasa wakati na itaji kuongeza umakini au nguvu ya nikisoma au kufanya kazi inayo itaji kufikiria sana na andaa kahawa kwa kuchanganya kahawa ya unga na maji motokisha naongeza maziwa au sukariki dogo. Sipendi kahawa iwe nzito sana napendelea ile laini na enye ladha ya wastani kwa ujumla napendelea chai kuliko kahawa kwa sababu chai inanipa nguvu inanifanya nijisikia huru na nirahisi kwa mwili wangu pia inanipa muda wakupumzika na kufikiria kabla ya nabaada ya shugli chai siikinywa jitu kwa ngu bali.

Michezo ya kibingwa wa mpira wa kikapu inanivutia sana kwa sababu ina kasi mbinu ya burudani na hali ya juu. Mchezaji niliefahamu sana katika mpira wa kikapu ni Lebron James. Anajulikana duniani kote kama mmoja wa wachezaji bora kabisa niliewahi kucheza aliewahi kucheza mchezo huu. Napenda mchezo huu kwa sababu unahitaji akili ya haraka ushirikiano wa timu, nguvu za mwili na study kubwa. Dakika chache tu zinaweza kubadilisha matokeo ya michezo jambo linalofanya uwe na kusisimua sana kutazama. Mchezo wa ajabu naokumbuka ni ule ambapo Lebron James aliongoza timu yake kushinda katika dakika ya mwisho kwa kufunga pointi muhimu sana. Alikuwa akipenya kwa kasi, akipiga pasi sahihi na kufunga mpira mbali bila uoga. Ilikuwa ni mechi iliowafanya mashabiki wote kusimama kwa mshangao. Ujuzi niliyona akiwa nao ni kasi na nguvu kubwa ya mwili. Uwezo wa kufunga pointi kwa njia tofauti, uongozi mzuri ndani ya timu na akili ya mchezo. Nilipomwona akicheza nilihisi msisimko furaha na motisha inanifanya nihesabu bidii na nidhamu na pia inaniamshia hamu ya kujituma katika mambo yangu mimi mwenyewe ni mchezaji anayethibitisha kuwa kwa juhudi na kujitolea mafanikio makubwa yanawezekana.

Natumia programu mbali mbali kulingana na mahitaji yangu, mawasiliano, elimu na burudani. Kwanza WhatsApp ndiyo programu natumia zaidi kwa sababu inarahisisha kuwasiliana na familia marafiki, vikundi vya kazi au masomo. Natumia natuma na kupokea ujumbe, picha, sauti na nyaraka. Pia natumia kupiga simu, video call. Asa ni napohitaji kuwasiliana kwa haraka pili, YouTube ni muhimu sana kwangu na itumia kujifunza na kujiburudisha kutazama video za kielimo, vipindi vya habari, muziki, mahubiri na hata mafunzo ya ujuzi mbali mbali. Inasaidia kuongeza maarifa yangu na kupumzika baada ya kazi. Tatu, Facebook na wakati mwingine Instagram na zitumia kufuatilia habari, marafiki na matukio ya kijamii. Pia inatumika kushirikiana kima wazo picha au kuwasiliana na watu wa lioko mbali. Nazitumia kwa kiasi si kwa mda mwingi sana nne Google na programu za kusoma na kuandika nazitumia kwa utafiti na kazi za masomo zina nisaidia kuandika, kuhifadhi na kupata taarifa muhimu Kwa ujumla programu za nazotumia maranyingi za nisaidia kuwasiliana kwa urahisi kujifunza kwa ufanisi na kupumzika.

Kipindi cha televisheni ninachokipenda sana ni vipindi vya kuelimisha na kuhamasisha. Hasa vipindi vya habari na makala au documentaries. Napenda kutazama habari kwa sababu inanisaidia kujua kinachoendelea duniani na nchini. Kifanya kinafanya niwe na uwelewa mpana wa maswala ya kijami, kisiasa na kiuchumi. Ninapenda zaidi vipindi vinavyochambua habari kwa kina, badala ya kuwasilisha taarifa juu juu, pia napenda makala ya kielimu kama yale yanayohusu historia, sayansi, mazingira au maisha ya watu mashuhuri. Vipindi hivi vinanivutia kwa sababu vinanifundisha mambo mapya na nipa maarifa ya ziada na kunifanya nifikire kwa undani zaidi kuhusu maisha. Wakati mwingine ili kupumzika natazama tamthilia au vipindi vya burudani ambavyo vina ujumbe mzuri wakijamii kama vinavyohimiza mshikamano, uvumilivu au maadili mema sipendi sana vipindi vya vurugu au visivyo na mafunzo Kwa ujumla, kipindi cha televisioni nachokipenda ni kile kinachochanganya elimu, ukweli na burudani.

Utaratibu wangu wa kila asubuhi apana ni wa nidhamu na unaosaidia kuanza siku vizuri nikiwa na utulivu na mwelekeo mzuri Kwanza kabisa naamka mapema asubuhi kisha na mshukuru mungu kwa kunipa uhai na siku mpya Baada ya hapo nafanya usafi binafsi kama kuoga kunawa uso kupiga mswaki na kupanga mafazi hii inanifanya nijisike msafi na tayari kwa shuguli za kila siku Baada ya usafi napata mda mfupi wa kutafakari na kusali. Hii inasaidia kutuliza moyo na kuweka malengo ya siku. Kisha naandaa chai kinywa au kinywaji jepeshi cha asubuhi ambacho kinanipa nguvu ya kuanza siku. Wakati mwingine, mimi hula kifungua kinywa jepesi kama mkate mayai au uji. Kabla ya kuondoka au kuanza kazi, napenda kupitia ratiba ya siku kuangalia mambo muhimu nayotakiwa kufanya na kipanga vipaumbele. Inasaidia kutumia mda vizuri na kuepuka msongo wa mawazo. Kwa ujumla, utaratibu wangu wa asubuhi unasaidia kuanza siku kwa utulivu mpangilio motisha. Jambo linalonifanya nifanye shughuli zangu kwa ufanisi zaidi katika siku nzima.

Timu bora inajulikana zaidi kwa mpira wa rugby marekani ni timu ya taifa ya marekani inayojulikana kama USA Eagles. Ndiyo timu rasmi inayowakilisha marekani katika mashindano ya kimataifa ya rugby. Timu hii hushirikiana katika mashindano makubwa kama rugby World Cup. Mechi za kirafiki za kimataifa mashindana ya kanda ya Amerika ingawa marekani si taifa kubwa sana la rugby kama New Zealand, England na USA. Na USA, USA Eagles imeendea kuimarika kihatua hatua kwa hatua he. Inawakilisha taifa zima na ina wacheza bora kutoka ligi ya ndani na nje ya mechi. Inaungwa mkono maendeleo ya rugby nchini kupitia mafunzo na mashindano ina historia ya kushiriki katika kombe la dunia la rugby mara kadhaa wachezaji wa USA Eagles wanajulikana kwa nguvu za mwili kasi ushindani mkubwa sifa zinazotokana na utamaduni wa michezo ya Amerikani timu inaendelea kuboresha mbinu Shirikiano wa timu na nidhamu ya michezo ili kushindana na mataifa yenye uzoefu zaidi wa rugby hisia ninazopata nikitazama USA Eagles ni fahari na matumaini ni timu inayoonyesha juhudi uzalendo na dhamira ya kuinua rugby katika taifa ambalo michezo mengine kama mpira wa miguu na kikapu inatawala zaidi.

Wakati wafuraha najifurahisha kwa njia rahisi lakini zenye maana ili kudumisha hisia zilizo nzuri. Mara nyingi naanza kwa kusikiliza mziki na ninaoupenda hasaa nyimbo zenye ujumbe wa matumaini na midundo inayoinua moyo. Mziki inafanya nicheke nianze kuimba na hata kucheza kidogo bila kujali chochote. Pili, napenda kushiriki na watu ninaowapenda, familia na marafiki. Tunaweza kuzungumza, kucheka, kushiriki chakula na kukumbuka matukio ya kuchekesha. Raha inayoongeza, kushiriki, kushiriki, wakati mwingine, najizawadi kidogo. Kama kunywa, kinywaji ninachokipenda, kula kitu kitamu, kutazama filamu au kipindi kinachonifurahisha. Pia, napenda kutembea nje na kufurahia hewa safi Jambo linalofanya utulivu na shukrani. Zaidi ya yote, ninapokuwa na furaha, napenda kumshukuru mungu na kutafakari. Nikitambua kuwa, furaha ni baraka. Hii inasaidia kutathmini zaidi na kufanya idumu moyoni.

Kitabu ninacho kipenda zaidi ni kidagaa kimemuozea cha Ken Walibora. Ni kitabu cha hadithi au riwaya chenye ujumbe mzito wa kijamii yenye maadili na uongozi. Nakipenda kwa sababu kinaonyesha uhalisia wa maisha ya jamii, changamoto cha uongozi mbaya, rushwa, umaskini, mapambano ya watu wa kawaida kutafuta haki. Lugha yake ni rahisi na yenye nguvu na ujumbe wake unakisi maisha halisi hasa katika jamii zetu za Afrika. Ningeshirikisha kitabu hiki na wanafunzi, vijana na viongozi chipukizi kwa sababu kinawafundisha umuhimu wa uadilifu, ujasiri na kusimamia haki. Pia ni kizuri kwa mtu yote anaependa kuelewa jamii na athari za maamuzi ya viongozi kwa wananchi Muhusika ninayependa zaidi ni Sudi namkubali kwa sababu anaonyesha uthubutu hekima na thamira ya kupigania ukweli katika wakati na hali ngumu Anawakilisha sauti ya wananchi wanaokataa kukaa kimya mbeli ya thulma Nilishauriwa kusoma kitabu hiki na mwalimu wangu wa kiswahili shuleni, alisisitiza kuwa si kitabu cha mtihani tuu bali cha kujifunza kuhusu maisha na ni kweli nilipokisoma nilielewa maana yake Ndio, nigependa kusoma sana kitabu kingine cha Ken Walibora kwa sababu anauwezo wa kuchanganya hadithi na mafunzo ya maisha kwa ustadi mkubwa. Mtindo wake unanifanya nifikirie, nihisi na nijitathmini.

Ninavyolea nywele zangu kila siku asubuhi kama sehemu ya utaratibu wangu wa kila asubuhi Hii inafanya naifanya baada ya kuosha na kunawa uso na mwili Ili kuanza siku nikiwa na hisia ya usafi na mwonekano mzuri kwa kawaida utaratibu wangu na jumuisha kuchagua mtindo wa nywele Hii inaweza kuwa nywele wazi au kufunga ponytail au kuzipanga kwa mtindo rahisi Pili, naweka mafuta kwenye nywele, inasaidia kuimarisha nywele, kuziacha zikiwa laini na zenye afya Tatu, nakausha kwa kurekebisha nywele, ili zichomeke, zinapangwa zinezunegwa zinezunegwa zinezunegwa kimano nyingine Ikiwa kuna sherehe au shuguli ya kijamii au siku maalum naweka mda zaidi wa kufolea nywele Kwa kina hii inaweza kuhusisha kufanyia nywele massage kutumia mafuta ya ziada na kuweka mtindo wa kipekee Kwa kifupi na vualia kuviolea nywele kwangu ni mara moja kila siku kwa ratatirebu wa kawaida na kuongeza mda kama kuna matukio maalum ili kudumisha mwenekano mzuri wa kujiaminia.

Muziki ni naopenda zaidi ni mziki wa R&B au Rhythms and Blues na napenda aina hii ya muziki kwa kusikiliza bongo, pop na reggae mara chache kwa ajili ya burudani Napenda R&B kwa sababu inaeleza hisia za ndani kwa ndani Inaimba mapenzi, maisha ya changamoto kwa sauti laini, midundo mizuri na maneno yanayogusa moyo Muziki huu unanipa hisia ya utulivu furaha kidogo na wakati mwingine huzuni inayofaa kutafakari mambo na maisha Pili mwana mziki ninayependa zaidi katika Muziki wa RNB ni haa kwa sauti yake ya kipekee na jinsi anavyoweza kuleta hisia ya ndani ya wimbo wimbo wake unapokua ukisikizwa unavuta hisia kufanya utafakari au kucheka kwa furaha kulingana na ujumbe wa wimbo Muziki nasikilizwa asubuhi wakati wakupumzika na mchana au jioni au hata wakati wa safari Napenda kusikiliza kwa makini, kutumia headphones, kuzingatia na sauti nzuri Nikisoma maneno ya wimbo au midundo yake Wakati mwingine, nacheza kidogo na kuimba pamoja naye hasa Wakati wimbo unaochezwa ni wimbo ninaoupenda sana kwa kifupi, RNB ni muziki unaofaa sana kwa sababu unafanya nihisi kuburudika na kutafakari na kuunda hisia nzuri.

Njia ni nazotumia kupumzika ni mbinu tofauti kulingana na muda mahali na hisia zangu lakini zote zinanisaidia kufuatilia na kutuliza akili kuondoa msongo wa mawazo na kureje shanguvu. Kwanza napenda kusikiliza mziki hasa R&B au midundo ya utulivu. Mziki unasaidia kupunguza mawazo mabaya, kuzingatia hisia chanya na kuunda hali ya utulivu endani. Mara nyingine, napenda kusoma kitabu. Hii ni njianzuri ya kukumzika kwa ni nibururani yenye maana na kuondoa mawazo na wasiwasi. Pili, kutembea au kuenda nje. Ninjia nyingine ni nayopenda. Hii inaweza kuwa kwenye bustani, barabara, au sehemu yenye hewa safi. Kutembea kunanisaidia kukumua kwa kina, kufikiria kwa utulivu na kuondoa stressi ya mwili. Tatu, mafadhaiko ya mwili ya napunguza kupitia mazoezi madogo au yoga. Hasa siku nilizo na shugli nyingi hii na saidia kuimarisha mwili na akili na kwa wakati moja nne na kumzika na mafakamilia na marafiki. Kuzungumza, kucheka na kushirikiana katika shugli za burudani kuna burudisha moyo na kunipahisia furaha na mshika mano. Mara nyingine inapenda kutafakari au kusali. Hii ni njia ya ya kiroho ya kupumzika na kuunda utulivu wa ndani. Inasaidea kurekebisha mawazo na kuangalia maisha kwa mtazamo chanya. Kwa kifupi, njia ni nazo tumia kupumzika ni kusikiliza mziki, kusoma, kutembea, kufanya mazoezi, kushirikiana na watu wa karibu. Na tafakari ya kiroho zote zikilenga kuondua stress, kujarijesha nguvu na kupata amani ya akili.

Wandishi wa vitabu ni wapenda zaidi ni wale wanawandika kuhusu hadithi zinazoguza hisia, kufundisha maadili na kuondesha maisha hasili. Kati ya hao, Ken walibora na chinua achebe ni baazi ya wapenzi wangu wakubwa wa vitabu. Wakuanza, Ken walibora. Na mpenda kwa sababu anaandika hadithi zinazohusisha maisha ya kila siku, changamoto za jamii na maadili ya binadamu. Kitabu chake cha kidagaa kime mwazia ni mfano mzuri kinafundisha uhalifu, ujasiri na umuhimu wa kuhimiza haki. Anaweza kuchanganya luga rahisi na ujumbe wa kina. Jambo li nalofanya ni some kitabu vyake kwa hamu na kufurahia kila ukurasa. Wapili ni Chinua Achebe. Na mpenda kwa sababu anaandika rewaya zenye historia na utamaduni wa kiafrika. Akionyusha jinsi maisha ya kijamii na familia yalivuadhirika na mabadiliko ya kisasta na jamii. Kitabu Chaketcha Things Fall Apart ni kitabu chamana sana kina chonifundisha kuhusu utamaduni waki Afrika changamoto na mabadiliko ya uongozi waki jamii. Achebe ana uwezu wakusimulia hadithi kufa saha na maneno inyinguvu. Jambu linaloongeza zamani na ya somo la kitabu. Vitabu vyao vinanipa marifa funzo la maisha na burudani kwa wakati moja Napenda jinsi wanafeweza kuchanganya maadili, historia na hadizi za mtu binafsi Wanamukta za wakweli ambao unanifanya ni hisi kuwa sehemu ya hadizi na kuunda hisi ya za kufikiria maisha kwa undani Kwa kifupi, waandishi hawa wanapendwa sana kwangu kwa sababu wananifundisha, kuniburudisha na kuniecha na hisi ya kudumu baata ya kumaliza vitabu vyao.

Chumba nacho kipenda zaidi nyumbani ni chumba chakulala, hiki ni chumba kinachokihisi kwa faraja, utulivu na usalama na mara nyingi ni mahali ambapo unapumzika kutafakari na kujiandaa kwa shughli za siku. Ninakipenda kwa sababu kipo mahali pazuri pakupumzika baada ya siku ndefu ambapo najisikia huru na kutulia kina mazingira ya faraja na kama kitanda kizuri manyoya laini taa zenye mwangazo laini na jambo linaloongeza hisia za amani. Ninaweza kusoma kusikiliza mziki kuandika mawazo yangu na hivyo chumba chenyewe kina nafasi ya binafsi na ya ubunifu. Chumba hiki kinanipa uhuru wa kujitunza kuepuka msongamano wa watu na kelele na pia kinaunda utaratibu wa kila siku kama kuamka asubuhi na kuandaa nguo. Kitanda chenye starehe na manyoya mazuri kinanifanya niipende, rafu ya vitabu zenye mashini ya kusikiliza mziki, dirisha lenye mwanga wa kutosha wa asili ambayo inafanya chumba kiwe na mwanga mzuri na hewa safi. Kwa kifupi, chumba cha kulala kwangu ni mahali pa kupumzika, kujiandaa na kufurahia wakati wa faraja binafsi.

Ndiyo, napenda kukula samaki, napenda samaki hasa, kwa sababu ni chakula chenye lishe, radha nzuri na ni rahisi kwa mwili, samaki ni chanjoki nzuri cha proteini omega tatu na maadini muhimu, ambayo inafanya iwe chakula chenye afya na ya mwili na akili, malta yake ni nyepesi yenye harufu nzuri na inaweza kupiko kwa njia, mbalimbali kama kuoka, kukaanga au kupika kwa mchuuzi ni rahisi kula na mara nyingi inafanya chakula kuwa cha kuvutia zaidi hasa wakati inalishwa na viazi mboga Samaki wa baharini kama samaki au kod au talia pia ni sababu wanalaza nzuri na sio unye uzito sana Napenda pia samaki waliopikwa kwa mchuzi wa nyumbani Kwa ni nachangia radha ya kipekee na kufanya niwe na hamu ya kula zaidi Mara nyingi mimi hula samaki wakati chakula mchana na jioni hasa wakati familia ikupa moja na wakati wa sherehe ndogo kula samaki kuna nifanya ni hisi furaha na kuridhika kwa ni chakula kilicho safi Kilicho na afya na chinyilaza nzuri Kwa kifupi kula samaki ni furaha na afya pamoja Kwa sababu ginachangia mwili akili na chakula ya chakula.

Likizo ninayo itarajia sana ni ile ya baharini mahali ambapo ningeweza kupumzika kufurahia uzuri wa asili bila kelele nyingi na msongamano wa maisha ya kila siku mahali ambayo ningependelea ningependa kwenda baharini kwenye ufuku wenye mchanga mweupe na maji ya blue yenye usafi ambapo upepo wa bahari unapomua kwa raha na jua linapendeza bila kuwa kali au sana. Mlinganyo wa kupumzika na shughuli zingine muhimu napenda kupumzika kwenye kiti cha ufokwe na kitanda cha baharini kusikiliza sauti ya mawimbi na kuona mandhali ya maji yanayo metameta. Shughuli nitakazofanya ni kutembea kwenye mchanga kuogelea katika maji ya bahari na kushiriki michezo ya maji kama kuogelea kusoma kitabu kizuri kando ya maji na kusikiliza muziki ninaopenda na kutafakari pia Ningependa kupiga picha za mandhali kutunza kumbukumu za likizo hii na kufurahia chakula cha bahari kilicho safi Nitakao safiri nao ningependa kwenda na familia na marafiki wakaribu sababu kushirikiana na watu ninawapenda kunazidisha furaha na mshikamano na pia ninaweza kwenda na rafiki wakaribu ili kushiriki mchezo ya maji na piknik mpangilio wa kupumzika ningepewa nafasi ya kupumzika kwa kini lakini pia ningetembea au kuchunguza maeneo ya karibu Hii itasaidia kuwa na mchanganyiko wa hamani na msisimko kutembea kutanipa na kunisaidia kuona mazingira mapya kupata hewa safi na kufanya mandhari kuwa mazuri. Tatu kwa kifupi likizo hii ya baharini ni ndefu ya kupata utulivu furaha na mshikamano wa karibu. Hii inanifurahisha zaidi na uzuri wa asili mchezo wa maji na wakati wa kufikiri kwa amani.